Mimi ni mtu mbunifu na mimi ua naupata ubunifu wangu kupitia njia mbali mbali. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye ua napenda kusoma vitabu, aina tofauti tofauti. Na pia mimi ni mtu ambaye ua napenda kufuatilia mambo ya teknolojia ya kisasa Ili ni jambo ambalo limeniwezesha kupanua akili na maarifa yangu Ili niweze kutatua yale matatizo yanayoikumba jamii.

Mimi huwa natumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi na kusoma vitabu. Kwa sababu naamini ya kwamba, ninapofanya mazoezi. Huwa na imarisha misuli zangu na pia najijenga kiakili. Alafu, ninaposoma vitabu, huwa napanua mawazo yangu ya kufikiria na kutatua yale mambo yanayoikumba jamii.

Mimi huwa napenda kuenda pwani. Hii ni kwasababu hii nisehemu ambayo ikona bahari na utulivu fulani. Na pia ni napo tembelea pwani uwa nakutana na watalii. Na hao ni wageni ambao uwa nafrahia sana kukutana nao ili niweze kujua. Mila na desturi za hao watu. Na pia mambo yanayo endelea katika inji za kigeni.

Mimi huwa napenda kukimbia. Hii ni kwa sababu, mimi huwa na ndoto za kuwa mwanariadha. Anayekimbia mbio za masafa marefu. Na kila wakati ninapotoka kazini, huwa naambatana na marafiki zangu. Ili tuweze kuenda kufanya mazoezi ya mbio. Na hilo ni jambo ambalo pia limenisaidia kuimarisha mwili wangu na kuguza misuli yangu ya mwili.